Kwa mimi binafsi, napenda zaindi mikutano ambayo ina malengo yaliyo wazi na inayoendeshwa kwa mpangilio mzuri. Ninapoudhuria mkutano, hupenda nijue mapema unahusu nini, unatarajiwa kufikia maamuzi gani na kila mtu ana nafasi gani katika mjandala. Mikutano ya aina hii hunifanya ninjisikie muda wangu unaheshimiwa na pia hunisaindia kuchangia mawazo yangu kwa ufanisi bila kupoteza munda kwenye mazungumzo yasio na mwelekeo. Pia napenda mikutano inayoruhusu ushiriki wa wote. Ninapenda pale ambapo kila mshiriki anapewa nafasi ya kutoa maoni yake bila kuingiliwa hau kubezwa.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda kufanya mambo mbalimbali ambapo, yalinifanya nihisi furaha na uhuru. Moja ya mambo niliopenda sana ilikuwa kucheza na marafiki zangu inje tuna. Tulipenda kuendeshana mabaisikeli, kucheza na mpira wa miguu au mpira wa mikono, na wakati mwingine hata kujaribu michezo mipya tuliojiundia wenyewe. Nilifurahia sana kile kitu cha kua na nafasi ya kucheza bila kuwa na wasiwasi Kila kitu kilikuwa ni furaha halisi Pia nilipenda kusoma hadithi Kitabu kilikuwa kama daraja la kuingia kwenye dunia nyingine na kila hadithi ilinifanya nikae hapo dakika nyingi nikifikiria jinsi ingekuwa ikiwa ningekua muhusika mkuu Nilipenda pia kuchora na kuandika hasa kujaribu kuandika hadithi zangu mwenyewe na mara nyingine nilijivunia kuonyesha kazi zangu kwa familia na marafiki.